Ndiyo napenda kuogelea. Huwa naenda kwa mto, naingia kwa maji, naanza kuogelea vizuri sana. Kwa sababu, kuogelea inanisaidia, nitoe, hasira, nikuwe na afya njema, pia nikuwe na furaha, halafu pia inanifanyanga nifurahi sana. Huwa naenda kuogelea kila wiki, halafu pia naendanga na marafiki hao ndio wananisaidia nifurahie kuogelea.

Mimi hupenda kupiga picha sana, sanasana kila mara, nikienda kutembea nazipiga picha, nikienda na marafiki zangu, napigwa picha pia, huwa npiga picha sana sana kwa barabara, nikivaa nguo mpya, nikishukwa, staili mpya pia, napigwa picha, kwa sababu nikipiga picha, picha hunisaidia kukumbuka kumbukumbu za kitambo na pia zote pia.

Mafanikio ninayopata kazini ni kupandishwa cheo na pia kuongezewa mshahara. Hilo jambo lilinifurahisha sana likanipea nguvu ya kufanya kazi kwa bidii. Pia mshahara niliongezewa imenisaidia nijipandishe kimaisha, niweze kununua vitu zenye hasa nilipendeza, nikanunua nguo mpya, viatu na vitu vizuri.

Ninavyoshughulikia wateja ni kuwahudumia vizuri kwa roho ya ukarimu, kuwauliza wanataka nini, pia kuwashughulikia haraka haraka, pia kuwapea kitu ambacho wanachotaka na pia kuwambia wanunue kitu ingine katika duka yangu. Kitu ingine venye huwa nawashughulikia, nawauliza wanaitwa nani, nawauliza wametoka wapi, wanataka nini, pia kitu ambacho kinawafurahisha sana katika duka langu.

Mcheza ambao mimi hupenda kucheza ni wa kandanda. Kandanda ni mcheza mzuri sana kwa sababu nacheza na marafiki wengi sana. Unakuwa watu kumi na mbili. Unaenda kwa kiwanja, mnarushiana, mpira, mwingine anauchukua, ukipita, timu yenu imeshinda. Pia ina ubebe mwingi sana, inaonesha venye wewe ni mjuzi mkubwa sana. Pia kuna uzito mwingi, pia wa kuelekea.

Mimi hujihisi vibaya sana kusubiri kwenye mstari kwa sababu unakaa hapo umengoja na ikuwe watu wenye wanakuhudumia, wanakuhudumia polpole, alafu mstari unaenda polepole, unakaa hapo, alafu watu wenye wako karibu na wewe hata huwajui, hujui majina zao hujui wametoka wapi, pia huwezi wauliza maswali kwa sababu watashangaa, he huyu ako na nani?

Mimi uwa napenda kusimamiwa. Kwa sababu mimi sipendi kuchoka. So natuma mtu ananismamia jambo fulani ambalo nataka kusimamiwa. Pia kusimamiwa ni kuzuri kwa sababu utafanya shuguli zingine ambazo uko nazo. Unaeza enda utengeneze pesa pahali pengine. Kwa sababu kusimamiwa ni kuzuri sana na kuna saidia muna sana.

Mimi nafanya mambo mingi kuweka afya mzuri. Sana sana hua nafanya mazoezi, natoka kwa nyumba nakimbia kila siku, huwa nafanya exercise kwa nyumba, nafanya push-ups na low-ups. Wakati mwingine, mimi napenda kula matunda. Matunda husaidia sana unakuwa a afya mzuri. Na pia nikikula chakula na make sure ni balance diet.

Maendeleo ambayo ningependa kuona kwa jamii ni kila mtu akiwa kwa kazi. Kila mtu anafanya kazi analipwa mshahara mzuri, watu wanaishi maisha mazuri. Kwa sababu, maendeleo mazuri ya jamii inaanza na pesa kwa mfuko kwa kila mtu. Kwa sababu, wezi awatakuwa wengi. Imagine kama jamii watu hawana pesa. Ukitembea ukiwa kwa barabara, unakuja unapigwa ngeta, pesa yako yote inaenda. Adi simu unaporwa kwa barabara. So ni vizuri, kila mtu akue na kazi ndio watu wapate pesa.

Mimi harufu ambaye yenye huwa na penda ni ya pilau. He pilau hukuwa tamu. Kwanza nikiwa hapo nje nikisikia harufu inakaa ya pilau kwa jirani. Uwa nakimbia sana. Nawambia hee munaeza niekea chakula kidogo tafadhali. Kwa sababu mimi nikisikia harufu ya pilau huwa nafulai sana.

Mimi hupenda kunywa maziwa sana, kwanza ikiwa kwa ugali. Nikiwa mtoto, nilikuwa nakunywa maziwa kila siku. Alafu unajua maziwa, hufanya mtu akuwe na afya njema. Alafu unajua maziwa ni protini. Alafu mtu akikunya maziwa, unasikia tu umekata kiu vizuri sana. Mazua ni mzuri sana, kila mtu akunye.

Lengo ambaro la mda wa murefu ninalo ni kurudi shule na kusoma na kufanya masters. Kwa sababu nikisoma nitaweza kuongezewa mshahara, hau pia naeza pandishwa cheo. Kitu kingine apacho kinaeza fanyika ni kuenda shule ya msingi ama ya upili kufunza. Pia naeza enda university na kuwa lecturer.

Mimi nikiwa kwa gari, napenda upepo kuliko AC, kwa sababu upepo una kaubaridi mzuri sana, kwa sababu unasikia miti ikipita, unapigwa na upepo mzuri, unajihisi vizuri, unahisi uchevuchevu, lakini AC inamaliza gari mafuta alafu haina ubaridi mwingi sana.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu naena naita marafiki zangu watu kama kumi tunakaa chini tunaanza kucheza alafu mchezo wa ubao uburudisha sana na pia ufurahisha watu. Kwa sababu inaleta jamii pamoja watu wanaangaika pamoja watu wanabangaisha wanafurahia wanarukaruka wanasahau mashida zao walifichawacha nyumbani.

Mafunzo ya kazi yenye yamenisaidia zaidi ni kutochelewa. Hiyo mafunzo ni mzuri sana kwa sababu unaambiangwa you keep time. Unaamka mapema, unajitayarisha haraka, unatoka mbio, unapanda gari haraka, unafika kazini mapema, unafika ten minutes before. Hizo zinasaidia sana kwa sababu unajipanga vyenye kazi yako itaendelea the other day.

Wakati naitaji msaada kazini uwa naongea na watu wenye tunafanya kazi na wao. Ama saa zingine naenda kwa mkubwa wetu namwambia niko na shida fulani nafaa kusaidiwa hivi. Ama naita marafiki zangu wa kazini tunongea nao tunaketi tunajadiliana wanaona venya watanisaidia. Ni vizuri kutafuta usaidizi kwa watu wako.

Kitu ambacho hunifraisha sana ni kutimiza malengo yangu. Kama kuna kitu nilikuwa nifanye leo na nikikitimiza, huwa nafurai sana. Kwanza nikipata pesa ze nlikuwa natarajia, ua narukaruka. Kwa sababu mimi upenda kufurai sana. Hadi naita marafiki zangu, tunasherekea, tunaburudika. Kwa sababu nimetimiza ndoto yangu.

Mimi uwa na lala masaa sita au masaa manane kwa sababu most of the time uwa nalala ten thirty alafu naamuka kitu saa tatu saa nne lakini wakati wenye naenda kazi nikirudi kazini huwa silali masaa mingi uwa na lala masaa manne kwa sababu uwa nalala saa nne alafu pia nafaa kuamuka saa kumi na moja kwa sababu nafaa kujitayarisha ndio niende kazini.

Mimi huwa nafanya mazoezi jioni kwa sababu jioni mtu hukua amechoka unakuanga umefanya kazi nyingi alafu unakuanga umeshiba so ukifanya zoezi chakula inaisha mwilini pia kitu ingine ni kwa sababu ni kifanya zoezi ndio huwa naenda kuoga so hiyo zoezi inanisaidia. Na sweat alafu ndio nikenda bafu najihisi vizuri nikioga alafu ndio nilale vizuri.

Mimi napendelea vyatu za high hill kwa sababu mimi ni mschana. Vyatu za high hill zinafanyanga ukae mzuri sana, wapendeza, wanaume wanakutamani, unatembea vizuri, pia unaeza vaa nguo mrefu kwa sababu ukivaa high hill nguo mrefu haiwezi vuruta chini lakini ukivaa flat shoe inavuruta chini unachafuka.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa simu yangu. Before uwashe simu, lazima uweke kidole. Before uingie kwa Google, lazima utumie kidole. Huu mfumo wa kidole ni mzuri sana kwa sababu huchokeshi. Imagine ukiandika password haingii so unaingia tu direct kwa kwa simu. Pia huku kwetu kwa ploti yetu. Before uingie ndani, unatumia tu kidole. Sa inamaanisha hakutakuwa na wizi kwa ploti.

Sera ya kampuni yenye mii naona ikiwa muhimu ni kuwa mwaminifu. Kua mwaminifu ni kitu kizuri sana. Kinezafanya kampuni iendelee na iweze kutimiza lengo lake. Pia, unajua kama watu ni waaminifu inamanisha kampuni iwezi poteza pesa. Lakini kama watu si waaminifu, pesa inaezapotea. So, uwaminifu ni utuzuri sana katika kampuni.

Kinywaji ambacho mi napenda kunywa asubuhi ni chai. Chai ni mzuri sana kwa sababu inakupea nguvu, unashiba, pia unaweza fanya kazi zako vizuri. Pia chai huchangamsha mtu. Nisipokunywa chai huwa nahisi nikiumwa na kichwa, lakini nikikunywa chai nachangamka, nafanya kazi yangu vizuri, nafanya kazi haraka haraka namaliza kazi mapema. Kwa hivyo chai ni kinywaji muhimu sana.

Mimi hushinda mtandaoni sana sana facebook nashindanga hapo nikiscroll up and down halafu pia napenda kuangalia video za watu wanavyo densi wanavyo imba wanavyo ongea vizuri pia mi huwa nashinda kwa tiktok nangalia mambo yenye inaendelea nikitaka kushukwa naingia kwa google naangalia nafaa kushukwa style inakaaji kwa ivo mutandao mi uwanashinda kila wakati huwa sitoki kwa si.

Mimi faragha yangu nailinda kwa mtandao ni kutoposti picha kila wakati huwa najificha uso ama siku sababu niko na watoto huwa sipendi kuwaposti kwa mtandao. Kitu kingine, mimi hutumia 'password' kali sana yenye mtu hawezi 'guess' ama venye mtu hawezi ingia kwa mitandao yangu. So mimi hujilinda sana, huwa sitaki watu kuniingilia, kuongea mambo yangu ama kujua mambo yangu ya mitandao.

Program ambayo ya simu mimi situmii. Kila siku ni tiktok mimi sipendi tiktok kwa sababu watu hucopy wengine kenye wanafanya mbona mtu asikuwe original mbona mtu asitengeneze kitu yake kila mtu anacopy kudance dance haina maana mimi naonanga hainanga vitu za maana that's way mimi sipendi hiyo programu huwa hainifurahishi kabisa mimi hata sipendi kuiangalia hata sina account.

Mimi hupenda kununua vitu online kama Jumia na Kilimall. Nikitaka tu kitu naingia online nagoogle, nikipata naitisha naendea kwa soko. Kwa sababu mi huwa napenda online kwa sababu hakuna wizi, hakuna mtu atakwambia bei yenye haifai, like vitu zako zinakuja tu vyenye unataka, zinaletwa vizuri, halafu pia kutafuta vitu ni rahisi si kama kuenda kwa soko, unatoka kwa hii duka, unaenda kwa hii ingine, so mimi hununua vitu online.

Mimi wanyama wenye napenda kwa nyumbani ni wanyama wenye naweza kula kama kuku ngombe mbuzi nikiboeka ama nikiona huyo mnyama amekuwa mkubwa na mchinja na mkula kama kuku napenda kuku kwa sababu huwa inataga mayai hiyo mayai unakula unasikia vizuri ama unauza unapata pesa kwa hivyo hawa wanyama ni muhimu sana maishani.

Ndiyo, mi upenda kuangalia nyota, kwanza wakati wenye nimeboeka, natoka inje naangalia nyota, naona venye ina behave, venye inafanya, naangalia molekuli inaenda, soo mi upenda kuangalia nyota sana, kwa sababu sana sana hii wakati wenye nyota utokea, unaona kuna yenye imetokea wakati wakati wakusini, ingine kaskazini, inasaidia sana.

Ndiyo nimeweka picha zangu mtandaoni kwanza picha zenye zina pendeza zile ni nzuri sana sana kwa facebook nimeweka picha nyingi. Kwa sababu mi napenda likes napenda followers napenda watu wanilaikie wani komentie pia watu wanipigie simu tukue marafiki so mi meweka picha zangu kila pahali. Kwa sababu mi napenda likes napenda followers napenda watu waniliaikie wani komentie pia watu wanipigie simu tukuwe marafiki so mi meweka picha zangu kila pahali.

Mimi napenda kitanda kizuri ambacho mimi nikilala, nasikia vizuri, like unaeza lala, huchoki, huendi juu chini, like uko tu hapo, unalala, hadi unajisahau, hai unasahau kuamka mapema. So kitanda kizuri ni kizuri. Unakuwa comfortable.

Mimi rafiki wangu wa karibu anaitwa Sharon tulipatana shuleni shuleni ya upili hapo alinifanya mambo mazuri nikiwa na stresi ni yeye nilikuwa naenda kwake namwambia shida zangu ananisikiza ananipongeza ananifariji pia kitu ambacho kilifanya tuwe marafiki ni vyenye tu mi alikuwa ananisikiza huyo rafiki yangu ni mzuri sana hakuna kitu ingine lakini ni mzuri.

Mimi huisi vibaya nikiona mabadiliko, "especially" mabadiliko ambayo mimi sitaki, najihisingi vibaya, lakini inabidi tu ukubali hiyo mabadiliko, kwa sababu ni kazini, unataka kufanya kazi, unataka kulipwa, unataka kuendelea na shughuli zako, "so" unakubali tu, unasema mabadiliko ni mabadiliko, hakuna "kuchange", hiyo ni mabadiliko.

Mimi, mji wangu wa kuzaliwa ni matuu. Vitu vya kuvutia huko ni maembe. Maembe ilikuwa kwa wingi. Tulikuwa tunaenda tunachuna, tunakula, hadi tunaweka kwa jiko, tunaivisha. Alafu, mambo mazuri ya utotoni ni wakati wenye tulikuwa tunaenda kwa mto, tunaogelea. Ilikuwa jambo mzuri sana. Pia, uo mji ni maalumu kwa sababu ya maembe. Pia, mimi nawezapenda kurudi huko. Na nipate maembe pia niogelee nihisi vizuri tena.

Hali ya hewa leo ni baridi, he! Najihisi baridi, halafu kuna mawingu, kitu ingine, mimi saa hizi sijavaa sweta, kwa sababu niko kwa nyumba nimejifungia, halafu najua ni usiku, alafu hii hali ya hewa naipenda kwa sababu unajifunikia blanketi unajihisi vizuri, lakini ingekua ni joto, we! Unasikia joto hata huwezi jifunikia blanketi, hata kupata usingizi ni shida. Miki chenye ningependa kufanya kati ya hali hii ya hewa ni tu ni kulala tu.

Mimi, mazingira ambayo mi upendelea ni mazingira matulivu, lakini kwa kazi yenye mi nafanya ni kazi ya uwalimu, kwa specially ni walimu wa shule ya msingi, soo hakuna utulivu ni watoto tu kupiga makelele, kupiga makelele, kurukaruka, kucheza, soo mazingira hainifraishi kabisa, mi ningependa kuenda shule ya upili kwa sababu hakunanga makelele kama shule ya msingi.

Kupanda mulima ni kuzuri sana, kwa sababu unajihisi vizuri, pia unatafuta marafiki, mnapanda na wao, mnaliwaza, mnacheka, mnafurahia, pia unajua kupanda mulima ni kama kufanya exercise. Mafuta imeishaisha, halafu pia ukirudi jioni, ukioga, unalala, unalala vizuri, kwanza usingizi mnono sana.

Mimi kazi ya nyumbani ambayo mi huchukia ni kazi ya kuosha vyombo. Hiyo kazi mi naichukia. Unaeza ingia kwangu hupate vyombo zimejaa chafu kwa sababu mi sipendi kuosha vyombo. Imagine umemaliza tu kuosha vyombo ndo hizo zingine zimeongezeka. Ukikaakaa ndo huyo mwingine h amekula ameeka vyombo hapo. Hiyo kazi uboo sana. Si mzuri mi sipendi.

Mimi uvaa miwani, nilianza kuvaa miwani wakati uliopita. Kwa sababu, unajua mi sionangi nambari zilizo mbali. Kwanza nikiwa kwa gari, nikilipa nauli, siwezi ona nambari zilipo huko mbele kwa simu. So ilikua inabidi niambie mtu anisomee, lakini niliona hiyo hali imekuwa ngumu sana. Kwa sababu hata vitu zilipo mbali sikuwa naziona, so ilibidi niende hospitali, ndio nipewe miwani.

Mimi hupenda kuenda sinema, lakini sipatangi mtu wa kunipeleka, nimewahi enda tu siku moja. Imagine, nilikua na rafiki yangu nikamwambia tuende sinema, ndo nione movie. Alikataa, lakini kuna siku ingine, nilishikana na rafiki yangu mwingine hapo tukaenda sinema. Kulikuwa kuzuri sana, tuliona movie, tukafurahia, tukatoka asubuhi, mimi ningependa kuenda sinema sana kwa sababu ni pahali pazuri sana.

Mimi ndo nimalize kazi kwa wakati. Uwa naamka mapema. Nikiamka mapema, nikianza kazi mapema, inamaanisha, nitamaliza kazi wa kwa wakati ufahao. Lakini nikiwa na kazi, lakini sijaimaliza, inabidingi nilale kama nimechelewa. Ndiyo nilale kama nimemaliza hiyo kazi. So, mi ni mtu mwenye huweka wakati vizuri, like sipendi kuwaste time.

Mimi kifaa changu ni simu, huwa na charge mara moja kwa siku, kwa sababu nikicharge ikifika mia, nikitumia tumia, itaisha tu usiku, nikienda kulala ndio niachange ikicharge, so mi huwa si charge mara nyingi, kwa sababu simu yangu ikona jiwe mzuri kwa hivyo inaeka moto vizuri, so mimi si mtu wa kushinda ni kicharge, charge simu kila wakati.

Mimi sipendi kusoma gazeti kwa sababu gazeti ni expensive, unaenda unauziwa hamsini bob lakini mtandao nikingia kwa facebook ama kwa tuko utajua kila kitu kenye kinaendelea adi utajua vitu zenye haziko kwa gazeti, kwa sababu vitu zenye huandikwa kwa gazeti ziko limited. Lakini kwa mtandao wanaandika kila kitu, wanachukua hadi video unaiona tu vizuri wanapiga picture, unaona kila kitu vizuri.

Mimi watu wenye unafanya kazi na wao tuko tu pamoja, lakini kuna wengine hukua mbali so huwa nafanya kazi aje na timu watuwenye walio mbali? Huwatu tunatumia zoom, zoom wanapigiwa so mtu akipigiwa kwenye ako mnaeza wasiliana mnaeza tumia video mnaeza muona vizuri, anaeza waambia chenye mnafaa kufanya na chenye hamfai kufanya, so hivyo ndio hwa tunafanya.

Soma la science ambalo mimi nalipenda ni fizikia. Fizikia ni mzuri sana, mimi huipenda kwa sababu iko na hesabati. Hiyo subject inakuwanga kwa damu yangu, hata ndiyo nilipita kwa KCSE. Hiyo subject mimi huipenda kwa sababu inaongelenga tu mambo ya dunia, mambo ya force, mambo ya energy, like ni subject tu mzuri sana, ukizoea na ukipenda.

Malengo ya kila mwezi kazini huwa nayaandika chini kwa sababu nikiyaandika chini nitayakumbuka halafu saa zingine huwa nayaeka kwa ya kalenda so hiyo siku ikifika kalenda inanikumbusha kwa sababu unajua usipotimiza hayo malengo inamanisha hakuna kazi umefanya so lazima malengo yatimizwe so nikiandika nikieka wa kalenda sitawai sahau nitakuwa nayakumbuka kila wakati.

Unajua mimi, huwa sitengenezi marafiki sana sana. Tangu nikuje huku Nairobi, sijawahi kuwa na marafiki. Wapya, marafiki ambao mii hukuwa nao ni wakazini tu. Lakini, in case nikipata marafiki mpya, mimi, sipendi tuzoane na ye sana. Kwa sababu tukizoeana na ye sana, ataanza kunitumia vibaya. So, mii sipendi marafiki.

Mimi, kwa kazi yangu, nataka kufika kwa cheo cha juu. Nataka kuwa mkuu wa shule. Unajua ukiwa mkuu wa shule, unaheshimiwa. Unapata pesa nzuri. Alafu, unajua, una control shule yako venye unataka. Na inafika malengo mazuri. Wanafunzi wanapita. Like kitu unafanya venye wee unataka juu ni mkuu wa hiyo shule.

Mimi hushinfa kama nimechifungia kwa nyumba lakini kushiriki katika jamii mimi nikipatana na watoto nawahimiza nawapa mawaidha mazuri nawaelekeza mwelekezo hivyo ndio mimi husaidia jamii hakuna jambo lingine ni kudeal tu na watoto nauwaambie mnafaa kufanya hivi unafaa kufanya vile nikipata mtoto akifanya makosa namwambiw unafanya makosa unafaa kuchange.

Ndiyo nimewai fanya kazi ya kujitolea. Nimewai fanya kazi ya kujitolea kwa kufunza wanafunzi bila kulipwa. Nilienda kwa shule iliyo karibu na kwetu. Nikaanza kuwafunza na sikuwa nalipwa. Iyo ndio kazi tu nimewaifanya ya kujitolea. Najihisi vizuri. Kwa sababu, "imagine" watoto wakipita katika mikono yako. Iyo ni kazi mzuri sana. Mtu huskia vizuri na pia naringaringa kidogo. Kwa sababu hiyo ni kazi mzuri sana na njema.

Wasilisho lilinifurahisha sana kwa sababu unajua ukiwasilisha kitu kizuri watu hufurahia alafu unapata kenye unachotaka lakini wasilisho lisipo kubaliwa ama likuwe baya unajisi vibaya kwa sababu imajini kazi yako yenye umefanya kwa bidii hujapata chochote so wasilisho mzuri inafanya ufurahie at least kazi yako imeonekana umepata kenye ulikuwa unataka.

Chakula ambacho mi hupenda kula ni supageti. Hicho chakula ni kitamu sana. Kwanza ukipika vizuri. Mtu wa kwanza kunionyesha hicho chakula ni mamangu. Alinetea supageti akaniambia nipike. Mimi nikamwambia sijui kupika. So ikabidi anipikie. Anionyeshe venye mtu anafaa kupika. Halafu pia, mara ya mwisho kukikula ilikuwa ni leo. Nilikuwa nimekipika. Kilikuwa kitamu. Hadi mtoto wangu amekubali kukikula na mtoto wangu hapendi chakula. So inamaanisha hiyo ni chakula kitamu sana That's why mi nakipenda.

Ndiyo mi upenda kupika lakini sana sana mi hupenda kupika nikiwa na njaa kwa sababu lazima nikule unajua ukiwa nanjaa lazima ukule alafu pia mimi upenda kupika chakula yenye nitamu kama spaghetti vyenye mii naipenda like napenda kupika tu lakini sana sana kilicho nifanya nipike ninjaa tu unajua u kiwa nanjaa lazima ukule uwezi ufanya cha kitu chocho.

Tunda langu la kupendeza ni apple. Mimi hupenda apple sana na thats why watu husema kama hutaki magonjwa kula apple. Apple hukuwa na vitamini mzuri sana alafu hukuwa tamu alafu inapendeza alafu ni bei gali huku ukiikula unajihisi vizuri unaona we ni tajiri fulani unaeza afford kununua apple.

Kitu ambacho hunipea motisha kazini ni mshahara, imagine hukikumbuka mwisho wa mwezi lazima ulipwe. Unafurahi sana, unafanya kazi yako kwa bidiikwa sababu unajuwa ukilegea legea unafutwa ama mshahara unakatwa ama unanjimwa hiyo mshahara. Kwa hivyo mshahara unisaidia sana, inanipea motisha kubwa na nifanya kazi kwa bidhi na nitumize malengo ya.

Umeme ukikatika, especially usiku, mimi hulala. Ama wakati wenye sijapika, nakimbia kwa duka nanunua candle. Nikinunua candle, atleast hio itanipea mwangaza. Ama sometimes kama simu yangu iko na moto mwingi, namulika na hiyo simu. Nikimlika na hiyo simu, itanisaidia kufanya kazi zangu zote kwa giza.

Mafanikio ambayo mi hudhamini kazini ni wakati wenye watoto wamepita mtihani. Wajua watoto wakipita mtihani inamaanisha umefunza. Alafu inamaanisha umetia bidii. Imagine watoto wakipita hesabu. Upate watoto kama nusu wamepita hesabu. Inamanisha umefanya kazi kwa bidii. Inamaanisha watoto wako wamepita. Inamaanisha umetimiza ahadi yako. Ama umepata kenye ulikuwa unatafuta.

Mimi hupenda mahali pa kimya. Mimi sipendi makelele. Kwanza nikenda dukani nisike kuna makelele na toroka ama kwa nyumba watu wakiwa wengi waanze kupiga makelele mi miu hutoka nje. Mi hupenda kimya kwa sababu na kaa chini naanza kufikiria naanza kufikiria mambo zaangu nafikiria kenye nitafanya kesho naanza kukiria venye life yangu inaenda ndio.

Mimi zana zenye wa natumia kila siku ni Mpesa. Nikienda kwa duka, natumia tu Mpesa kulipa pesa. Wakati wenye nataka kununua kitu, nalipa tu pesa na Mpesa. Nikitaka kulipa nauli kwa gari, natumia tu Mpesa. Nikitaka tu kuimba, ama nikitaa kununuwa kitu online, natumia tu Mpesa. Like Mpesa inasaidia. Ufai kutembea na pesa cash, unatumia tu Mpesa.

Mimi upenda mwangakati. Si mwangakali, mwangakali inaezaniharibu macho, unajua macho yangu imeharibika already, sa imagine ikikuwa na mwangamkali inaharibika zaidi, alafu unajua mwangakati, unaona vizuri, haina stressi, alafu unajua mwangamkali unaharibu macho lakini mwangakati ndiyo mzuri sana, macho haitaharibika, unaona vizuri, hakuna stressi, hakuna.

Mimi kipindi cha televisheni ambacho mi hupenda ni kipindi kinaitwa Maria. Hicho kipindi hukuwa kitamu sana kwanza iko na vijana wa ghetto na pia wasichana wa ghetto. Wanaact vizuri. Wajua unaona msichana mdogo ana act vizuri, halafu unajua kina mafunzo mengi sana. Alafu unajua mambo yenye huwa inapitia kwenye hiyo kipindi ni mambo yanapitia kwa maisha yetu kila siku. So that's why nakipenda sana.

Mimi hupenda mahali ambapo kuna muziki. Muziki hunifurahisha sana, unaliwaza mawazo zangu. Na siisi vizuri tu ni kidenzi na self stress zangu na ziyacha tu uko nyumbani. Na kinifurai sana, napenda muziki, kwanza kudensi, napenda kudensi sana so hiyo ndo kitu mzuri mwenye mi u.

Mimi mambo nyingi hunifanya nicheke sana sana comedy alafu unajua mtu akijifanya mjinga ama afanye kitu cha ujinga pia mimi hucheka like mimi mambo nyingi hunifanya nicheke. Lakini sana sana comedy ndio inanifanyanga nicheke zaidi alafu pia mtu akifanya tu kitu ya ujinga ama kama hashikanishi kitu mimi namchekelea tu.

Sifa mzuri kwa kiongozi ni mchapa kazi kama ndidi nyoro uyo kijana amefanya kazi mzuri sana kuwa kuna barabara kila pahali mashule amejengwa vizuri anapeleka walimu pahali pazuri kama south afrika na mombasa uyo ni mchapa kazi alafu unajua mtu ana matendo siku sema tu matendo matendo ndio yanaitajika.

Mimi hali ya hewa enye upenda ni kibaridi wakati wenye kuna mvua mvua hukuwa mzuri. Inaleta kibaridi kizuri kwanza kunyeshe usiku mtu ulala vizuri unalala usingizi wapono unaamka kama umechelewa pia mvua unaleta utulivu fulani like kuna kasauti fulani mtu usikia kana furahisha.

Mimi ututoni nilikuwa napenda kuogelea. Nilikuwa naenda kwa mto hata nikuwa pekee yangu. Naenda naingia kwa maji na anza kuogelea. Nikimaliza kuogelea nakula maembe. Laiki nilikuwa naogelea kila siku. Na venye mto ulikuwa mbali. So inamanisha nilikuwa napenda kuogelea sana. Kama nikuwa naenda mbali.

Mimi somo ambalo nilipenda shuleni ni hisabati He hisabati nilikuwa napita. Kila wakati ni kuwa nasoma tu hisabati peke yake. Mwalimu wangu hisabati nilikuwa na mpenda kwaza nilikuwa na muuliza maswali hadi nikuwa na mtoa kwake ndio akuje anionyeshe maswali ya isabati. Hisabati nilikuwa napenda tu kufanya kila siku pia ni kuwa naonyesha wanafunzi wengine vyenye inafa kufanywa.

Ndiyo mimi huhifadhi vitu za za thamani kama certificate zangu nimezieka vizuri hadi zingine zikakua laminated ndio zishike maji ziharibike So nimezieka kwa box vizuri haziwezi potea nimezieka tu pamoja na kisikia tu interview na zichomua na kimbia So inamaanisha nimezihifadhi vizuri sana.

Nguvu zangu ni kuongea sana. Mimi hupenda kuongea sana. Kama kuko na tatizo lolote, mimi ndiyo "complainer number one". Mimi ndiyo huwa naenda na "complain" kwa ofisi. "So" mimi huwa nasaidia watu sana. Kwanza watu hunitegemea. Kama wanataka kitu ifike kwa ofisi ama jambo liskiwe kwa ofisi, naambiwa tu nakimbia huko nasema. Iyo ndiyo nguvu yangu.

Mfereji wa tv ambao hutufuata ni kipindi tu, sisi huwa tunaangalia tu vipindi peke yake, hatupendi tv, ama tunaconnect tv na wi-fi, tukiconnect na wi-fi, tunasikiza nyimbo, ama tunaenda netflix, tunaanza kuwatch movie hapo, mambo ya kuwatch news kwa tv, huwa hatuangalii, vipindi ni mdogo mdogo peke yake.

Ripoti za kazi, huwa naanda kwa kandika kwa kompyuta, naenda kwa Microsoft PowerPoint. Hapo ndo huwa natype kila kitu. Ndiyo tukiwa na meeting, naenda naonyesha hizo ripoti. Huwa natumia muda mwingi sana. Na pia sometimes huwa na struggle kutype. Lakini, hiyo ndio njambu mzuri kuliko kuandika. Unajua ukiandika ripoti kwa Microsoft, utaenda uonyeshe tu kwa projekta uone kenye kinaendelea.

Ndiyo mi hushinda mtandaoni kwanza mtu akipost kitu, lazima nisome comments za watu, nione kenye wanasema. Unajua maomini ya watu ni muhimu, unajua ukiangalia maoni za watu. Hapo ndo unajua kama kitu ni kizuri ama ni kibaya ukiangalia maoni za watu ndo utajua kitu zaidi. Lafu ndo unajua kama mtu anasema ukweli ama uongo. Maoni ni mzuri sana.

Ndio mimi ni mbunifu sana especially nikifunza unajua nikifunza mimi situmiangi chati kama walimu wengine. Naendanga natafuta vitu za kuwafunza kama teaching aid. Hizo hunisaidia sana zinanisaidia kukua mzuri kuliko wengine. Halafu pia nikiandika notes huwa nakuanga na ubunifu sana kuna venye naziandika kuna venye zinapelekwa huko mbele kuna venye zinapresentiwa so mimi ubunifu wangu ni hatari sana.

Mimi sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya harusi harusi ya rafiki yangu ilikuwa mzuri sana tulisherekea tukadensi ilikuwa ya kufafanua. Watu walikula wakashiba watu waliimba wakachoka. He hadi pia mimi nikatamani kuolewa ndio nitengenezewe seree kama hiyo hiyo sherehe ilikuwa mzuri sana naitamani.

Wakati wa wasiwasi, mimi hutulia na breathe in and out. Kwa sababu, ukifanya jambo ukiwa na wasiwasi, uta regret badaye. So mimi hutulia, najaribu kufikiria. Ama, kama ni wasiwasi unaozidi, natafuta usaidizi. Naenda kwa majirani, napigia rafiki yangu, ama naongea mwenye tukona yeye hapo kwa nyumba.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hutulia. Mimi sinanga mambo nyingi. Lakini kuna wakati mimi hujaribu kuongea. So, watu wananituma naenda naambia mkubwa. Wanamwambia kuna hiki na hiki na hiki. Ndiyo hapo anasaidia. Mimi ni mtu napenda kujiongelelea. Napenda kusema kila kitu. Mimi huwa sinyamazi. Lazima nijitokeze.

Program zenye huwa natumia sana ni microsoft word unajua kazini lazima tutype some document wakati tuseme nataka kupea wanafunzi notes lazima niandike tu kwa microsoft wakati tuseme nataka kutengeneza schemes of work lazima nitype tu kwa microsoft microsoft word hunisaidia sana na ndio huwa natumia kila wakati. Hiyo ndio huwa natumia kila wakati sana sana ya.

Mimi hupendelea suruali. Kwa sababu sketi unaweza inama watu wanaona panti yako lakini suruali inafunika kila kitu halafu unajuwa kukiwa na baridi sketi itafanya uhisi baridi lakini suruali inakupea joto huwezi sikia baridi. Halafu unajuwa suruali unaweza imba nayo unaweza ruka unaweza cheza nayo lakini sketi huwezi kwa sababu unaweza kaa vibaya uruke vibaya ipasuke ama uonekane sehemu zako za nyeti.

Nchi yenye nigependa kutembea ni South Africa South Africa ni nchi mzuri sana ikona utamaduni kali pia imeendelea kimaendeleo kwa sababu ikona makampuni nyingi kubwa kubwa inamaanisha shule zao ni kali pia kampuni zao ni hatari hatari. Alafu hiyo nchi mi nilikuwa nataka kusomea huko alafu kitu ingine nigependa kuona huko alafu huwa najihisi vizuri nikifikiria kuhusu hiyo nchi.

Mini uwa napela samsung. Samsung ni simu kali sana hiyo simu inaeza piga picha mzuri ukipigia mtu mnasikizana vizuri network iko sawa storage iko sawa like samsung ni mzuri especially kwa picha ukipiga picha huwezi tamani simu ingine halafu iko na mambo nyingi ndani unaeza tumia ikiwa rumu.

Ndiyo nimai shindana mashindano sana sana ya mashahiri nilienda adi nationals mimi kwa shahiri nilikuwa bonge nilikuwa gwinji nilikuwa nasema mashahiri adi watu wanashtuka wanasema we haka kaschana kadogo kamejitahidi yani nilijitahidi adi nikaenda national hata walimu wenyewe hawakuamini kama mi neza fika uko.

Mimi ni mnono sana nataka kumaliza mafuta sana sana ni nili zaa juzi so nimejaa mafuta kila pahali mimi hufanya juu ya hizi mara mbili kwa siku moja asubuhi ingine jioni nikienda kuoga mimi naona inanisaidia lakini pia nafaa kutia bidii zaidi kwa sababu mafuta bado aishi naisha tu kidogo kidogo na nafaa kukaa kama msichana.